Na mara mingi najikuta na nunua vitu na simu na simu huwa ni njia ya haraka ya kulipa na kueka pesa, kwa hivo simu ni kitu ambacho ni mzuri sana kwa kulipia ule wakati wako.